Nilikutana na rafiki yangu, wakaribu zaidi, nilipokuwa chuo kikuu. Tumeyafanya mambo mengi sana, pamoja na rafiki yangu, tukiwa huko kwa mfano, kula pamoja, kucheza pamoja, kusoma pamoja. Kile kitu ambacho kina nifanya, niwe rafiki wakweli, ni kule kuheshimiana na kuaminiana kwa muda mrefu. Na ningependa kusema kuwa na mwombea mungu ampe, rafiki yangu maisha marefu, yenye utulivu na amani.

Kazi ya nyumbani ambayo naichukia ni kupika. Tangu niwe mdogo, mama hakunifunza kupika hata kidogo. Kwa hivyo vile vile katika umri wangu huu, bado nachukia kupika kwa sababu naamini kuwa kila mara nikipika. Huwa nachukua mda mrefu zaidi kupika, vyombo huchafuka na hivyo hunibidi tena kuviosha. Kwa hivyo nafadhalisha kununua chakula badala ya kupika.

Sijawahi kulima maisha ni mwangu kwa sababu tangu utotoni mama hajawahi kunifunza kazi hii. Naaminikuwa kazi hii huchafua mtu na huahribu vidole vya mguu na vile vile mkono. Lakini siku moja ningependa kulima au nifunzwe kulima ili niweze kufurahia mazao yangu kama mkulima.

Mimi hufanya mambo mengi sana ili kuweza kulinda mazingira. Kwa mfano, nikikata mti mmoja, huwa nahakikisha kuwa nimepanda miti miwili. Pili, vile vile mimi huhakikisha kuwa, nimezisanya takataka zote. Na kuzichoma ili kuweza kuondoa uchafuzi wa mazingira.

Kinywaji cha baridi ambacho nakipenda ni sharubati ya maembe na machungwa. Napenda kinywaji hiki kwa sababu huwa naamini kuwa kinatuliza mwili wangu na vile vile kinanifanya nipumzike vizuri. Napenda kutumia kinywaji hiki kwa vibanzi naamini kuwa kinywaji hiki hupa mwili wangu vitamini.

Rangi ya ukuta ambayo ninapenda katika chumba changu ni nyeupe. Napenda rangi hii kwa sababu naamini kuwa huwashiria usafi, amani na utulivu wa aina fulani. Vile vile rangi hii hufanya chumba changu kuwa chakupendeza.

Napenda sana kuogelea. Mara nyingi wakati wa wikendi, mimi huenda kuogelea pamoja na rafiki zangu. Na amini kuwa kuogelea hufanyisha mwili wangu mazoezi ya aina fulani, na vile vile hunisaidia kutagusana na rafiki zangu vizuri.

Kitu kipya ambacho napenda kujifunza ni mapishi. Napenda sana kupika tangu utotoni. Na naamini kuwa mapishi ni njia mojawapo ya kunipa utulivu na vile vile kufurahia kazi yangu. Kwa hivyo mara nyingi mimi hupenda kujifunza kupika vyakula vipya au vya nchi zingine. Huwa nafurahia sana nikiona kuwa watu wanaburudika na chakula changu.

Mwalimu ambaye na mkumbuka kutoka shule ni mwalimu wangu wa kiingereza. Mwalimu huyu alinifunza vizuri sana. Kando nakuwa mwalimu alinielekeza na kuwa kama mzazi kwangu. Wakati mwingi alinihimiza kusoma vitabu ya hadithi ilikuweza kukuza lugha ya kingereza.

Mimi hushambulia mabadiliko kazini kwa kushauriana na wenzangu. Sisi hutengeneza vikao tofauti tofauti ilikuweza kujadiliana kuhusu hayo mabadiliko baada ya hapo. Sisi huchukua hatua ya kujifunza vile vitu vipya ambavyo vimetokea kazini.